Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Program ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze? Program ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Program ya michezo? Je, zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina program za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu. Bora zaidi. Program ya benki ni lazima. Nalipisha mbili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Nina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki mzima, nitengeneze tabia mzuri.